Kinywaji cha baridi ambayo naopenda ni maji Kwa sababu maji yanaweza kusaidia mwili vizuri mwili unapata nguvu Kinywaji nyingine ambayo naopenda nivile kama coke Fanta pepsi na pia sprite Coke ndiyo kinywaji changu ambayo nachokipenda kisana kwanza msimu huu wa disemba naupenda sana kwa sababu inaweza kunisaidia pia kula kama vile ninavyo kula chakula.

Zawadi ya nzuri ambayo nimeweza kupokea kwa maisha yangu ni gari iliweza kupewa gari na mama yangu ambayo iliweza kunisaidia pia nilipo aliza shule ndiyo alipo ninulia gari zawadi ilikuwa nzuri gari yenyewe ilikuwa rangi ya samawati na chini ilikuwa rangi nyeusi.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni mafunzo ya mawasiliano na ushirikiano kazi yalinisaidia kujifunza jinsi ya kuwasiliana kwa wazi kusikiliza wengine na kufanya kazi vizuri kama timu pia ya mafunzo ya simamizi wamuda yalinisaidia kupanga kazi kwa ufanisi na kuongeza tija kazini.

Nafanya vitu mingi ili kulinda mazingira kwanza kabisa nimepanda miti kwa shamba langu nimeweza kupanda miti karibu 2527 kwa sababu miti naweza kupatia mazingira hewa safi pia nimeweza nimeweza sijaweza kutembea na plastiki pia mara nyingine siweza kutembea na plastiki kwa sababu plastiki naweza kuchafua mazingira.

Ndiyo napenda asali kwa sababu asali ina utamu. Pia napenda asali kwa sababu asali inawazaye kwa mkate niikulie chai ya asubuhi. Asali ni tamu sana. Pia asali ni rahisi kuvuna. Unaweza kuweka mzinga yako kwa miti nyuki wanakuja wanakutolea asali. Hakuna kitu tamu kama asali.

Mara nyingi ninapenda kuwenda madukani asubuhi au jioni kwa sababu asubuhi naweza kuendea mkate ili niweze kuila na chai niweza kuila na chai wakati muingine napenda kwenda wa madukani usiku kwa sababu Napotoka kazi naweza kuwadibichuka na pia niweza kupitia madukani niweza kununuua bidhaa kadhaa kama vile Pia naweza kupitia supa kwenye supamarket ili niweze kununua bidhaa kama vile mchele ndengu niweza kuja kupika jioni.

Mimi ni mchezaji na napenda kucheza michezo mingi kama vile, kwanza kabisa napenda kucheza mchezo wa kandanda nikona marafiki wengi ambao kila wikendi tunaenda kupatana nao na pia wenzangu ambao tunafanya kazi nao tunaweza cheza mchezo wa kandanda Kwanza kabisa mchezo wa kandanda inafurahisha kwa sababu ni mchezo nzuri na pia unaweza kuni saidia nifanye mazoezi kwa kila siku Mchezo wa kandanda linanifurahisha kwa sababu tunaweza kuscore kwa timu ingine na pia tuweza kupata matrofis.

Kifaa cha teknolojia ambayo siwezi ishi siwezi ishi bila ni simu. Simu, kwa sababu simu inaweza kunisaidia katika kazi yangu ya kila siku. Pia simu inaweza kunisaidia kufanya kazi, kupiga simu, pia na kuongelea kuongelea na pia kuongea na watu ambayo tunafanya kazi nao na kushirikiana. Siwezi ku kaa na simu Kwa sababu simu inaweza kunisaidia ni fanye kazi kwenye mtandao ama ni pate kazi.